Nasomea habari ya mtandao kupitia kupitia habari ya mtandao kupitia Chrome ama naeza enda pale hivyo. Inaitwa Bloggers Bloggers Activities. Huo nasomea habari ya mtandao. Napitia kupitia rununu. Kwa hivyo.